Sherehe yangu ya kupendezwa ni siku ya mahafari ya dara sala saba. Nilicheza michezo mingi, niliimba kwaya, niliimba shairi, niliimba ngonjera, nilifurahi sana, nilivaa nguo nzuri, na nilipewa zawadi nzuri na wazazi wangu.

Ndiyo nimewai kufuga paka, paka yangu alikuwa anaitwa pusi, alikuwa mpole, anapenda kukaa karibu na mwili wangu, anatafuta joto, alikuwa mtulivu, siyo mkali, alikuwa dokoi chakula ovyo, alikuwa ni mtulivu, hata nikikupa wewe umfuge utafurahi.

Napenda zaidi kuandika kwa njia ya mkono, jamani. Kuandika kwa kompyuta naona kunatia msongo wa mawazo. Kwa sababu, natakiwa mara nizingatie, herufi kubwa na ndogo, mara nizingatie, herufi hazijajipanga kimstari, nitafute A ipo wapi, nitafute erufi ingine ipo wapi, wakati nikiandika kwa mkono, naandika haraka haraka. Ijapokua ya kompyuta ni rahisi na ipo haraka, lakini hapana, kwa mtu ambaye sina uzoefu sana, ni ngumu kwangu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu upo zaidi kwenye upande wa maudhui, hasa hasa mitandaoni, jamani. Nikiangalia tu kitu nasema jamani, kwa nini asingefanya hivi, kwa nini asingefanya hivi, kwa nini asingefanya hivi, je, huo si ubunifu? Mimi napenda sana kubuni. Kufanya kitu kiwe na mwonekano mzuri.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kumshukuru Mungu kwa kujinunulia keki nzuri na kwa kupanga mipango ya mwaka unaofuatia vizuri. Kuwashukuru wazazi wangu na kutupia picha yangu nzuri niliyoikubali kwa huo mwaka mtandaoni. Nafurahi sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Haiwezi kupita kinyonge.

Inategemea na mazungumzo ya tasnia ipi, lakini binafsi kazi zangu zinaenda vizuri na ninamshukuru Mungu naona mwanga kila ninavyozidi kufanya na kuzidi kuelewa. Kila ninachokifanya, kinazidi kunipa mwanga wa kufanya kitu kinachofuatia. Yaani kitu kinachofuatia ni kuangalia kitu kilichopita jinsi nilivyofanya na ninaona kabisa kuna utofauti na ninamshukuru Mungu naenda vizuri.

Mfanyabiashara bora kwenye maisha yangu ni nesi Tina Chimbolombo anatengeza vipodozi kwa mikono yake kwa kutumia mimea na matunda. Ana mawakala na anauza ana matawi mawili ya biashara zake. Anauza pia dawa zenye changamoto za wanawake kwa mfano ni changamoto za uzazi ambazo zinapatikana katika maji ya mfumo wa majani ya chai Nesi Tina Chilombo ni mwanamike wa shoka kwa sababu ukiachana tu na kazi anazozifanya hizo za kutibu watu chunusi kwa kupitia vipodozi pia yeye anajua kushika mikono sana wanawake wanawake wenye changamoto huwa hana shida nao mambo yake mingi sana.

Ndiyo napenda kupika ndiyo nguzo ya mwanamke ya sasa kutokifu na makabila napenda kupika jamani ndani kwa sababu ndiyo kazi pekee inaeweza kumsaidia mwanamke kujiamini vinginevyo don't count me napenda sana kupika sasa ugali, na dagaa, ugali na mboga za majani.

Napenda mahali palipotulia ndio maana unaona nimesima napenda sana kukaa bichi au napenda sana kuishi ukanda wa pwani jamani yaani mim haya maeneo nayapenda sana, yakiwa yametulia yananichukua mzima mzima sina juu ya hayo maeneo.